Ndiyo nimefanya kazi mingi za kujitolea kwanza katika kaunti ya Mombasa, nimefanya kazi katika ofisi za kaunti, nimefanya kazi za vijana ambazo niza kusaidia kusafisha jiji, tumesafisha jiji, pia tumesafisha majumba ya kaunti na kazi nyingine katika kaunti hiyo ya Mombasa.

Mimi huenda hospitalini mara kadhaa Lakini sipendi kutumia dawa sana na mimi si mtu wa kugonjeka gonjeka Kwa hivyo naenda mara kama mbili ama tatu venye nimezidiwa na ugonjwa kama vile homa Kwa hivyo kuumwa sijaeenda mara mingi nimeenda mara kama tatu.

Mimi hufanya marafiki wapya sana sana kwenye mitandao sababu mimi si mtu muongevu sana sipendi kuo kuongea vile sana na watu kwa hivo nafanya marafiki wapya kupitia mitandao kama vile zile vikundi vya whatsapp maybe unajadili kitu fulani toka hapo unaezaongea na mtu maybe mkajadiliana kitu na hapo ndo unanzisha mazungumzo (inaudible )utafuta marafiki kwa njia kwa kuwaongelesha Kupigiana simu kujadili mijadala tofauti tofauti Lakini kwa kukutana na watu na kujaribu kutafuta marafiki Mimi sifanyi hivo sana.

Na jifunza historia kiasi sababu mimi si mpenzi wa historia ingali mimi ni mpenzi wa geografia napenda kufanya mambo wa kijeografia Ilhali ni mejifunza historia kadha kuhusu viongozi wetu kama vile kina jomo kenyata na kina odinga odinga viongozi wa kitambo wa nchi yetu ya kenya Kwa hivyo napenda nifunza historia fupifupi na za kitambo kuhusu mambo kama vile kuhusu venye watu kuhusu ambapo watu walitoka Kwa hivyo mimi napenda historia ingali si kwa wingi historia kiasi tu.

Kabla ya kulala nahakikisha, nimeomba na piga maombi na soma biblia kiasi, kisha na lala. Lakini kabla ya hapo mimi huzima netweki na kama zsi hivo na weka simu kwa moto kama ina moto, ndo ilale ikiwa kwenye moto. Ili jambo la mwisho la kufanya ni kumishukuru mungu kwa kuni linda siku mzima na kuomba kabla ni lale.

Filamu moja inayoitwa siri ya Huba ni filamu moja nzuri sana ambayo iko na mambo mengi kama vile mapenzi, usaliti, uovu wa jamii na kathalika. Ni filamu ambayo inasisimua kwa vile watu wanaoshiriki wanashiriki kwa ueledi mkubwa sana na imenivutia kiasi cha kwamba nikikumbuka huwa narudi kuitazama tena Nitazama mara ya kwanza mwaka uliopita Mwezi wa saba ni filamu inayosisimua sana ni filamu ya wanafunzi wa shule na pia walimu wao ambao pia wengine wanashiriki katika usaliti wa mapenzi, wengine katika vitendo vya kihuni na pia wengine katika mambo yanayojenga jamii. Filamu ambayo ni mzuri sana kwa kila mtu kutazama, mtu wa rika lolote anaweza kuitazama namhakikishia atabambika sana na ataipenda na kuifurahia na kuithamini.

Changamoto ni kadha wa kadha kama vile siku nyingine kazi inaweza kuwa ngumu kiasi kwa ivo inataka ufanye juhudi zaidi ili uweze kuingamua na kuitenda kwa waledi mkubwa na pia kuna changamoto wafanyikazi wengine wanaweza kusema kwa maneno kwenye mabosi Kwa mabosi hata maneno ambayo hayafai na maneno yenye uongo ili kukusingizia Wakati na haswa wakati unafanya kazi mzuri na wanaona kama umewapiku Kwa hivo wanaweza kusingizia ili uweze kufutwa kazi ama pia kupunguzwa cheo.

Mi sio mtumizi wa vinywaji sana pia napenda kunywa maji kwa wingi na kahawa. Kahawa ambayo imetiwa sukari kiasi. Mi sikunywi chai ya maziwa asubui huwa situmii maziwa. Kwa ivo nakunywa kahawa ama natumia maji pekeake.

Mimi huwa amka mapema ili kujiandaa kuenda shule, bado niko katika chuo kikukuu, ingali niko mwaka wa mwisho na maliza mwaka ujao. Kwa hivyo mimi huwa amka mapema na mimi hulala, mimi hlala masaa ya jioni kabisa, mimi hulala huko muisho, mimi hulala kama saa sita hivyo siku, mimi si mlalaji wa mapema. Lakini mimi huamuka mapema sana ili kujiandaa kuenda shule.

Mimi ni mpenzi wa chakula cha mihogo kitambo nilikuwa mdogo ya mama yetu alikuwa anatupikia mihogo na niliishi kuipenda kwa hivyo hadi wa leo Mimi nikienda nyumbani huenda nakula mihogo naipenda sana na mihogo ni chakula kizuri ambacho hutia binadamu nguvu kutosha kufanya mambo mengi.

Tunawasiliana kwa njia mingi, njia ya kwanza, kwa njia mdomo kuongea, wenyewe kwa wenyewe, njia ingine pia za kuwa kutumiana, barua, pia ku kupigiana simu, kuongea kwa simu na kujadiliana mambo kadha wa kadha. Na pia kuna vile kuchati kwenye, kupiga gumzo kwenye mitandoa kijamii kama vile whatsappu, twitter, facebooku na mitandoa mingine.

Mimi wakati wa jua kali napenda kubarizi ama kupunga upepo kwa hivyo naweza kuenda kwenye bahari. Sohaswa wakati huu niko eneo la Mombasa kuna bahari mingi. Mimi wakati kuna juakali naenda kupunga upepo baharini kuchezea mchanga changarawe kiasi. Pia kuogelea wakati huo wenye juakali.

Simu yangu naitumia kwa mambo kadha wakadha. Jambo ambalo ni muhimu sana. Ambalo ninafanya kwa simu ni kusoma. Naitumia kusoma. Naitumia kupokea kazi za shule. Naitumia kupokea pia mawasiliano. Naitumia kufanya mwasiliano na wanafunzi wezangu walimu wangu. Apia naitumia kufanya kazi za kutafuta pesa. Kama vile kazi za kripto. Kazi za kufanya trading katha wakatha. Ili nipate mihela ambavovinaweza kuni kunisaidia nikiwa katika chuo.

Ndiyo tume, ndege, ndio tukona wao, tuko na ndege kama vile kuku na bata. Mimi ni mulishaji wa kuku, niko na kuku kama mia tatu hivi. Mimi ni mpenzi wa kuku, pia nimelisha bata kadhaa, hivo nikona ndege nyumbani.

Napenda chakula chenye ladha mzuri, chakula ambacho kinanukia. Chakula ambacho kimetiwa, ambacho kimetiwa chumvi ya kutosha, kimetiwa. Viungo muhimu ambavyo vinaongeza ladha, ma vile mdalasini na viungo kadhaa. Ivo mi napenda chakula ambacho kinapendeza na kunukia vizuri.

Na somo la sayansi ambalo nililipenda kwa sababu sai sifanyi masomo ya sayansi Nilifanya katika kidato cha kwanza hadi kidato cha nne ni somo la biolojia na pia somo la kemia napenda Lakini nilipenda somo la biolojia sana biolojia ilikuwa somo lenye mafunzo mengi na somo ambalo lilikuwa inachangamsha akili sana.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuna wafanyikazi wenye ugwiji. Wafanyikazi magwiji ambao wako na maarifa mengi. Na pia mazingira ya kazi yenyewe ni masafi, ni mazingira safi, mazingira tulivu. Na pia wafanyikazi wenzangu ni wafanyikazi wanyenyekevu, wafanyikazi ambao wametulia. Kwa hivyo mi naweza zungumza katika mambo kadhaa mkaelewana. Ni wafanyikazi ambao wanapenda urafiki na wafanyikazi wenzao.